Ninapoanza kazi kwanza huwa na jiandaa vizuri na tafta simu ambayo imetulia vizuri haina kelele ili niweze kufanya kazi zangu vizuri na kwa uangalifu na kwa umakini wa hali ya juu kusudi nisi ni kafanya kazi ikaonikana vibaya na ambayo haijakamilika.

Napendelea kitanda kilaini sana kwa sababu kitanda kigumu huwa kinaipa shingo yangu na mgongo wangu maumivu na ninaamka nimechoka sana. Lakini kitanda kilaini na kitanda kizuri huwa ni kitanda ambacho kina nifanya nilale kwa kuwa huru, nilale vizuri na kwa kufurai na niamke nikiwa ninanguvu zaidi.

Kitabu ambacho nilikipenda zaidi ni kitabu cha watoto wa mantirie. Ni kitabu cha kiswahili ambacho kina hadithi za maisha yetu ya walesia. Mhusika ninayemkumbuka mule katika kitabu cha watoto wa mantirie ni mamantirie mwenyewe ambaye alikuwa akiongoza familia bila kuwa na msaada wa mumewe ambaye alikuwa ni chapombe. Ambaye alinishauri kusoma hiki kitabu alikuwa ni mwalimu wangu wa sekondari ambaye alitushauri tukisome vizuri tukielewe kwa ajili ya kujibia mtihani na kitabu kingine ambacho ninapenda kusoma kwa mwandishi huyu Sijajua baadhi ya vitabu ambavyo amevitoa lakini naamini vitabu vyake ni vingi ni vizuri kama hicho cha watoto wa mantirie.

Siku kuu nasherekea kwa kununua vyakula, vya kupika, kula vyakula vizuri sana na kusikiliza mziki, kupamba nyumba na itakapofika jioni huwa napenda sana kuenda kutembea sehemu mbali mbali, kuenjoy, kula, kuongea na marafiki na kupiga story mbali mbali.

Ndiyo, huwa napenda kutembea mstuni sana kwa sababu mstuni ni sehemu ambayo imeturia sana na kunakuwaga na sauti mbalimbali kama ndege na wadudu wengine na pia kunakuwaga na maua ambayo yanaipa harufu nzuri. Kwa kweri kumetulia na hewa yake huwa inakuwa ya ubaridi vizuri pale ambapo miti inakuwa imetunzwa vizuri naupenda sana mstuni na nashauri sana watu waitunze misitu kwa sababu ni sehemu mzuri sana ambayo inafurahisha pale unapoiona.

Napenda sana kushelehekea. Napenda sana na kushelehekea huwa. Napenda sana kushelehekea na marafiki zangu. Sijaishelehekea na familia yangu, siku yangu ya kuzaliwa. Lakini huwa nashelehekea sana na marafiki zangu kwa sababu ina nikutaga nikiwa mbali na familia yangu. Na siku ya kuzaliwa ambayo na ipenda ni 2023 Hii siku nilifurahi sana kwa sababu malafiki zangu walini shtukiza kwa kunimwagia maji na kunipa zawadi nyingi kama keki, hela na kunipongeza zaidi na chakula ambacho nilikula iyo siku nilikula ni keki, keki ya chocolate. Nilifurahi sana na nilienjoy na zawadi ambazo nilipata ni hela, nguo na hata keki nyingi sana nilipokea iyo siku yangu ya kuzaliwa na ikumbuka sana.

Sanaa ninayopenda ni ya kuigiza. Nafurahi sana kuigiza. Na natamani hapo siku moja. Nije kupata mtu ambaye atanielewa kipaji changu. Ataelewa sanaa yangu. Napenda sana kuigiza sauti za watu. Kuigiza nafanya kitu fulani. Kuigiza nalia. Kuigiza sini mbali mbali katika filamu. Napenda sana. Na natamani hapo siku moja. Nije kuwa muugizaji mkubwa sana. Nije kuigiza movie ambazo. Watu wengi wataangalia na kufurahi pamoja na familia zao.

Mwaka mpya huwa napenda sana kusherehekea kwa kuenda kanisani ambapo usiku wa kuamkia siku ya mwaka mpya huwa naenda kanisani kushukuru mungu kwa vile ambavyo ameweza kunivusha mwaka mzima kwa vile ambavyo ameweza kunisimamia kuwa na afya njema na siku ambayo inakuwa ni tarehe moja hiyo siku huwa nasherehekea kwa kupika vyakula vizuri na kuenda kutembea sehemu mzuri zaidi.

Hapa na kwa kweli situmii teknolojia yoyote ya sauti na wala sijajua teknolojia ya sauti huwa inahusianisha nini na nini. Natamani siku nikijua nije kujifunza na hata kutumia zaidi lakini kwa wakati wa sasa sijui kuhusu teknolojia ya sauti na wala sijui vizuri.

Muziki ninaopenda ni muziki wa bongo. Naupenda sana. Huu muziki ni unasikilizwa na watu wengi sana nchini kwetu. Na ya muimbaji ambaye nampenda sana ni Zuchu na Diamond, Rayvanny pamoja na Divoice. Hawa wote ni waimbaji ambao wanatokea label moja. Na wakati ambao napenda kusikiliza ni wakati ambao mchana, siku hiyo sijaenda chuo, sina kazi yoyote, huwa napenda kusikiliza na narudia kuimba pia. Na huwa najisikia vizui sana na furaha na mimi huwa najihisi ni msanii pale ambapo ninakuwa ninauimba huo wimbo.

Bana sijawai kufuatilia mpira wa baseball. Na wala simjui mchezaji yoyote, na wala sijui timu yoyote ya baseball. Inategemeana na mazingira ambayo mi natokea. Mazingira ambayo mi natokea, watu wengi hawafuatilii sana huo mpira. Nathani kwamba nikipata mtu ambaye, tunaeza tukawa tunaenda wote kufuatilia huo mpira. Nitaupenda zaidi na nitavutiwa nao.

Ndiyo ni mewai kuenda maonyesho ya sanaa, maonyesho ya nane nane. Huku kwetu kuna siku kuu ya nane nane, ambayo iyo siku inakuwa ni talehe nane, mwezi wa nane, kila mwaka. Huwa tunapenda kutembelea sehemu ambako, maazimishu ya siku iyo yanafanyika, tukiona sanaa nyingi mbali mbali, mazao mengi. Asha itimbeda kwenye yo sanaa ya uchoraji, watu uchongaji wa vinyago, ni watu wa maarufu sana wanaotokea mtuara wa makonde. Asha yiona sana zao, ukweli nizipenda sana sana ambazo zinatokea Tanzania. Kama serikali itaekeza mkazo zaidi, tuweza kuajiri vijana wengi sana kupitia sanaa na tukafanya mambo mengi na kupata maendeleo katika nchi yetu.

Muda mwingi wa kutumia simu yangu inakuanga ni usiku. Muda ambao unakua nimetulia, sipo chuo, ndio huwa natumia sana simu, yaeza kwa kusomea au kuwasiliana na ndugu zangu. Na programu ambazo huwa nazitumia zaidi kwenye simu yangu ni pamoja na programu za kuchati, Whatsapp, na Facebook, na pia hata za meseji za kawaida. Na nakumbuka sana kutokana na simu yangu ya kwanza, ni simu yangu ambayo ilipotea kwa kuibiwa Nililia sana hiyo siku lakini sitakuja kusahau na simu yangu inanisaidia maisha yangu. Ni pale ambapo ninaeza kuwasiliana na ndugu zangu, kupata msaada pale ambapo nina shida. Lakini na pia kufanya fursa mbalimbali mitandaoni simu yangu hua inanisaidia sana. Na muda ambao huwa nazima simu ni pale ambapo inakuwa ni usiku sana. Huwa naizima simu kwa ajili ya kuchaji na niendelee kuitumia siku inayofuata.

Mimi hapa ni mwanafunzi. Kozi yangu ambao nimeichukua kwenye masomo yangu ni information System management. Hii kozi inadili na kusomea mambo ya mawasiliano na inadili kusomea mambo ya kompyuta. Na niliichagua kutokana na hii kozi inavitu vingi vya sasa. Kutokona na sasa teknolojia yetu ambavyo, imekuwe ikihitaji sana mambo ya mawasiliano, mambo ya mitandao kusolvu au kufanya njia tofauti katika matatizo tofauti. Hivo, icho ndio kilicho nifanya mimi nikapendelea sana kuichagua hii kozi. Na changamoto ninao ipata ni mwanzoni wakati ninaianza hii kozi nilikuwa siwezi kabisa kutumia kompyuta lakini hadi nimeweza naona ni kozi ambayo nimeipenda zaidi. Na kitu ambacho ningependa kubadilisha katika hii kozi ni kwamba tusisome sana kwa theory. Na tamani tusome sana kwa practical ili watu tuweze kuwelewa zaidi na zaidi tusome sana kwa vitendo.

Mimi ni mtu wa kuwai, napenda sana kuwai sehemu husika pale ambapo ni nakuwa ni mewai Hua napata vitu vingi vizuri zaidi pale ni napokuwa ni mewai mwanzoni kabisa kuliko pale ni napochelewa na kuta ni mepitwa na vitu vingi sana huu napenda sana kuwai Napenda sana kuwai sehemu yoyote ile hiyo kwenye mikitano hiyo kwenye matamasha na hata chuoni pia.

Mimi ni mwanafunzi labda ningeongelea kwaupande wa masomo na jihisi vipi kutokana na tathmini za kazi Tathmini za kazi zangu ambazo huwa nazifanya zinakuwaga naweza nisiseme kwamba zinakuwa perfect lakini kazi zangu nyingi huwa zinakuwa nzuri za kuridhisha kutokana na umakini ambao nakuwa na uweka wakati wa kuzifanya hizo kazi.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda sana ni kipindi cha sinema zetu. Hicho kipindi huwa wanarusha sana cinema ambazo zinakuwa zimeigizwa ndani ya nchi yetu. Huwa tunafurahi sana na tunajumuika pamoja kuangalia na kucheka pamoja. Lakini pia naeza nikasema kipindi kingine ni kipindi ambacho huwa kinawasogeza vijana mbele na kuuliza fursa wanazozifanya. Na jinsi ya kutumia kitu fulani kwa ajili ya kuendeleza maisha yao. Huwa napenda sana.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Ile visio tu vinatisha. Kwa sababu naogopa, kula chakula ambacho kitanifanya njisikie vibaya. Lakini napenda sana kujaribu vyakula vipya. Na zamani siku nikija kutoka hata nchi za nje. Niweze kuenda kujaibu vyakula vya nchi. Tofauti, tofauti. Na maeneo tofauti, tofauti. Nadhani nitapendezwa sana. Na nitapenda zaidi.

Kila siku huwa natembea kwa sababu maeneo ninayokaa na kuenda chuoni kwetu ni karibu kwa hiyo huwa natembea. Na hata kama ninaenda mbali huwa natumia usafiri wa watu wote, huwa tunaita daladala Nalipia nauli kiasi fulani halafu naenda sehemu ambayo naitaji lakini mara nyingi sana huwa natembea kwa sababu sehemu ninazoenda zikiwa ni karibu huwa natembea kwa ajili ya kufanya mazoezi.

Napendelea sana mahali pa kimia, sehemu ambayo imetulia haina kelele huwa napendelea sana kwa sababu akili yangu inakua inaeza kutulia na nakuwa naweza mambo mengi na ninapata njia nyingi kwa rahisi, inaweza kuwaz a vitu vingi vikubwa na kupanga vitu vingi kwa sababu akili yangu inakuwa imetulia. Huwa napendelea sana sehemu ambazo zinakuwa na ukimya.

Ningependa kumpa mtu ushauli wa kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii ni kitu ambacho watu wengi hawapendi. Kukifanya kazi. Kufanya kazi iyonekane kabisa haina dosali yoyote. Kufanya kazi kwa umakini mkubwa. Watu wengi hua wapendelei. Lakini mimi napenda sana kufanya kazi kwa bidii. Kwa iyo ningependa kwa shauli watu. Kuangalia sehemu usika ambayo kazi inatakiwa ifanyike. Na kuangalia mazingila ambapo unaeza ukaifanya hiyo kazi vizuri na kwa usahihi.

Ndiyo, napenda sana kukula popcorn, na popcorn hua napenda sana kukula pale ambapo ninakua nimeenda kuangalia sinema, mara nyingi huwa naangaliaga mara tatu au mara mbili kwa mwaka. Pale ambapo unakuwa nimeenda sinema huwa nanunua popcorn zangu na nakula, na huku popcorn zetu huwa wanatuwekeaga rangi nyekundu. Inakuaga tamu sana, zinakua tamu sana, nazipenda popcorn.

Jinsi ninavyo jilinda kutokana na vitisho ya mtandao, huwa sipendi sana kujiingiza kwenye mambo ya mtandao na pale ambapo ninaona vijana wenzangu wengi wanapotoshwa katika hiyo kitu huwa natamani sana kuwa shauli lakini wengine huwa hawa shaulike. Kwa hiyo huwa sipendi kutoa maoni yangu na kutoa wazolangu pale ambapo ninaona kitu kinachoengelewa kinakuwa ni chakijinga na nihatarishi sana kwa nchi yangu au hata kwa familia yangu. Kwa hiyo huwa sipendi sana kujiunga na vitu vya mitandaoni ambavo vina kuwa ni vipotoshi.

Kinywaji ambacho huwa napenda kunywa asubuhi ni chai chai nikinywa asubuhi huwa inanifanya tumbo langu lipate joto vizuri ili kusudi pali ambapo nitaenda kula chakula kingine mchana tumbo lisiweze kuniuma wala kushtuka kwa hiyo ninapokunywa chai huwa naliandaa tumbo langu kuwa vizuri na mwili wangu unakaa sawa na kupashwa joto kwa namna fulani.

Huwa napenda sana kupanda miti mazingira ambayo naishi. Kupanda miti pamoja na maua kwa ajili ya kulinda mazingira. Kwa sababu unajua hiyo ndio njia mmoja wapo. Kwa sababu miti, huwa inatoa hewa ya oxygen. Ambayo hewa ya oxgen ni nzuri sana kwa wanyama na watoto. Kwa hiyo pahali napokuwa nimepanda miti huwa na pata hewa ya oxgen nyingi. Na pia miti mara nyingi huwa inatumia hewa ya carbon dioxide ambayo hiyo ni hewa chafu sana na nihatarishi kwa mazingira yetu Kwa hiyo ninapopanda miti kwa wingi huwa ninaeza kusaidia kupunguza mgaandamizu wa hewa ya carbon dioxide hiyo ndivo kwa ambavo ninaapenda sana kuilinda mazingira yangu.

Huwa napokea maoni kwa furaha na pale ambapo ninashauliwa na watu ingine au unapewa maoni na watu ingine. Kwa sababu, unapo chukua maoni kwa mtu inatakiwa nionyeshe kwamba nimelewa lakini pale nitakapokaa na kutulia ni yachuje maoni je hili litanifaa au hili halitanifaa kwa hiyo. Huo napokea maoni kwa watu wote a mbao nakujua kunisha uli. Lakini mimi hapa ndo nina kuwa na kazi ya kuyachambua na kujua yapi ya nanifaa na yapi ha ya nifai.

Napenda sana kucheza magemu pale ambapo nakuwa akili yangu haijatulia na sina kazi yoyote huwa napenda kuchukua simu yangu na kucheza magemu ambayo yanapatikana kwenye simu yangu. Huo ndio mchezo ambao naupenda sana kucheza. Na magemu ambayo napenda kucheza ni kama magemu ya kukimbiza mwizi na magemu ya mpira.

Hapana siishi mahali nipozaliwa kutokana na nimekuja huku kimasomo. Mimi nimezaliwa mkoa wa mbea lakini nimekuja Dar es salaam kwa ajili ya masomo. Nipo ninasoma chuo chuo cha ardhi. Kwa hiyo siishi mahali ambapo nimezaliwa lakini napenda sana kuwa mahali nilipozaliwa. Nikimaliza chuo naamini nitarudi na kwenda kufanya kazi zangu huko.

Kwa sasa mimi ni kijana, lakini napenda sana nibaki kuwa kijana, kwa sababu napokuwa kijana nakuwa na nguvu nyingi, akili yangu inakua inafanya kazi kwa haraka sana, na vitu vingi ninaweza kuvifanya wakati huo. Tofauti na ninapokuwa mzee na tofauti ninapokuwa mtoto kwa hiyo. Napenda sana kutumia fursa ya kuwa kijana. Ili nifanye vitu vyangu vingi na naamini ndoto zangu nyingi sana. Nitazitimiza kipindi nipo kijana. Ili nijekuwa na maisha mazuri sana.

Ndiyo, napendelea sana kuenda pwani kwa sababu pwani ni semu ambayo inakuwa imetulia, na sehemu ambayo inakuwa na upepo mzuri ambao unatoka baharini, na kuna yale maji ya bahari huwa napenda sana. Napokuwa nimeenda kule hata kama inakuwa nina mawazo mengi huwa yanakuwa yanafutika kutukana na ule upepo na ule uchangamfu ambao na upata pali napokuwa pwani. Napenda sana.

Vifaa vyangu huwa navisafisha pale ambapo nakuwa nimeshatumia tayari. Nikiwa nimesha tumia kifaa changu chochote kile huwa nakisafisha ili nikiweke sehemu safi kabisa na niweze kuzuia upatikanaji wa kutu na kuaribika kwa hicho cho kifaa. Kwa hiyo huwa kila nikisha mariza kutumia nina kisafisha.

Hamna kazi ambayo ninaithamini zaidi. Kazi zangu zote ambazo huwa nazifanya huwa napenda sana kuzithamini. Kwa sababu nifanye kitu kiwe kizuri na kitu ambacho kitapendeza machoni mwa watu. Hizi ndo kazi ambazo napenda kufanya lakini sio kwamba ati nina kazi ambayo ipo ni mahususi ninaithamini kuliko kazi zote hapana. Kila kazi ambayo inakuwa mikononi mwangu huwa napenda sana kuithamini.

Aliye nifundisha jambo muhimu anaitwa Mofera baraka. Huyo ni mtu ambaye amenifundisha jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii kuingiza hera na mpaka sasa najivunia yeye kwa sababu hicho ni kitu muhimu ambacho nilikuwa sikifahamu. Na mpaka sasa na amini ya kwamba naenda kufanikiwa kutokana na mitandao.

Ili kujitunza napenda sana kula vyakula ambavyo vinaleta afya ndani ya mwili wangu na kusaidia mwili wangu kujengeka vizuri na pia napenda sana kufanya mazoezi hii inanipelekea kuutunza mwili wangu vizuri sana na ninapenda usafi ili kuepusha kuwa na magonjwa mengi ambayo hayana sababu.

Shughuli zangu za wikendi nikianza na jumamosi huwa na jioni lazima niende nikafanye mazoezi ya kukimbia na baada ya hapo huwa napenda kupika chakula kizuri na kupumzika nyumbani. Lakini kwa jumapili huwa napenda kusali naenda kanisani kwa ajili ya ibada. Mahali ambapo huwa napenda kuenda jumamosi ni sehemu za kama restaurant kwa ajili ya kuenda kupata chakula. Na mambo ya kawada ambayo nafanya huwa ni mazoezi sana. Mazoezi sana huwa tunapenda kufanya siku kama huyo. Na pale ambapo, wale ambao tunakuwa pamoja siku za wiki ni ni marafiki zangu ambao huwa tunaungana pale tunapofanya mazoezi. Na ninapokua nimechoka sana huwa napenda kupumzika. Na vitu vingi ambavyo nakuwa nimeviacha ndani ya wiki huwa napenda sana kuvifanya ndani ya wikendi.

Kwa siku ambazo huwa si hudhuri chuo, sina kipindi asubuhi, huwa nafanya asubuhi, mazoezi ya kuruka kamba kidogo. Lakini kwa siku ambazo ni weekend, jumamosi na jumapili, huwa nakimbia asubuhi na hata jioni pia pale ambapo nakuwa ni memaiza vitu vyangu, nimepanga vitu, huwa nafanya mazoezi ya kukimbia.

Malengo ya kila mwezi huwa nayaweka pale kila mwezi unapukua umeanza lazima niwe na daftari langu pembeni ambalo hilo huwa nanoti vitu ambavyo navihitaji nivifanye ndani ya huo mwezi kabla mwezi haujaisha na ninapanga bajeti zangu za kila kitu ambacho nitaifanya ndani ya huo mwezi na kuhakikisha vitu vyangu vyote vinaenda sawa sawa na vile nilivyopanga.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli na nakumbuka sana kipindi najifunza kuendesha baiskeli nilikuwa naanguka na kuumia sana lakini sikukata tamaa kwa sababu nilikuwa ninapenda na mpaka sasa najua kuendesha baiskeli na naweza kumpakiza mtu yoyote yule kwenye baiskeli yangu na tukaenda vizuri sehemu zote tukatembea.

Ujuzi ambao naitaji kuhimalisha ni ujuzi wa kutumia kompyuta. Natamani sana niwe na ujuzi mkubwa kutumia kompyuta. Ili niweze kufanya vitu vingi vya kidigitali, vitu vingi kwa kutumia mitandao. Napenda sana na naamini nitajifunza na nitajua zaidi jinsi ya kutumia kompyuta.

Aina ya keki ninayo ipenda ni keki ya chocolate. Japo kuwa ina mazara lakini ni keki tamu sana ambayo nikiwa nakula huwa na furahi huwa nachangamka naipenda sana hiyo aina ya keki na napenda sana kununua. Pale ambapo nakuwa nimetamani sana siku za weekend naenda supermarket na kununua.

Ndiyo huwa natoa sadaka na michango hasa pale michango ya huruma tunapokuwa tumeenda kuwaona watoto yatima na wa mama wajane wale wasiojiweza katika vituo maalum huwa natoa michango na hata pale ninapokuwa nimeenda kanisani huwa pia natoa sadaka kwa ajili ya kumshukuru mungu wangu na vitu vingine.

Filamu ninayoipenda ni filamu ya kizungu inayoitwa flom. Hii filamu ni nzuri sana naipenda kwa sababu ni hadisi. Inaadisi ndaniyake ambayo ni hadisi ya kufikirika sana. Na action ambayo ninaipenda pale ni action ambayo huwa wanatokea wale majini kwa ajili ya kuja kukimbiza watu. Na mtu ambaye ninampenda sana katika hiyo filamu ni boidi. Mala ya kwanza ni napoiona hiyo filam ilikuwa ni mwaka 2024 Niliona na niliipenda sana na aliye niletea hiyo filam alikuwa ni kaka angu alitupa mimi na wadogo zangu tuweze kuangalia na ipenda sana kuona kwa sababu kuna vipati vya season bado havijaletewa Kwa hiyo tunavisubili.

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi. Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo, nazani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule, shati la blue na suruari nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi, nazani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni mwage kwenye mkoba. Kama itakua baridi, jioni. Mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nazani maari hapa ni sawa.

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, ninatumia zote? Nazani, nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi programu ya mawasilianu ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo jee zinafaa labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingini. Nina program za kusoma, habari, kazaa ni za aina moja. Nitaeka moja tu, bora zaidi program ya benki ni lazima. Napisha, biri, na kuangaria pesa. Nazani nitaeka program kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kucherewa.

Jee, niendeshe gali au nichukue basi. Gali linatatizo kidogo na mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ninamizigo mingi, nazani gali ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi. Nitatembelea lafiki yangu, aliyemgonjwa, ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nikisahau kitu chochote.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubui. Kitanda kinaonekana vizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubui? Hebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kufunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili, unahitaji kupumzika kesho, siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo, niangalie hali yake. Ye ni lafiki yangu wakaribu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa na tumaini sasa amepona. Labla tutakutana weekend. Tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda ulafiki wetu. Malafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Ni tampigia baada ya kazi leo. Nitapanga siku nzuri ya kutana, tuzungumze kwa ulefu, urafiki ni hazina ya thamani kubwa.

Na wakalibisha wafanyakazi wapia kwa kuwakarimu vizuri na kuwaelekeza maeneo mbali mbali na kuwafanya wajisikie huru kuuliza kila wanachokitamani kuuliza ili waeze kujifunza vitu vingi na waweze kujua kazi kwa urahisi na kuelewa jinsi kanuni sinavotaka kufanya kazi katika sehemu hiyo.

Ndioo napenda sana kwa sababu ni mazoezi ambayo yananijenga kimwili na huwa sichoki sana kukimbia, sichoki. Huwa natenga muda wangu kamili, kwa ajili ya kukimbia, kufanya mazoezi, kwa namna nyigine. Na pia kama nikichelewa sehemu husika, huwa nafanya kukimbia pia ili nifanye haraka.

Napenda vyote, napenda kusimamia, nione kazi ambayo nimeisimamia, imekuwa kufanikiwa bora, na pia hata kusimamiwa napenda kwa sababu inatakiwa niendane na mazingira husika, pale ambapo inatakiwa nisimamiwe, nitasimamiwa vizuri na nitatii kila kitu, lakini na pale ambapo ninatakiwa kusimamia, pia nitasimamia vizuri na kuhakikisha kazi zinaenda sawa.

Mchezaji ninayempenda ni chama. Mchezaji ambaye anatokea katika timu ya mpira wa miguu Simba, Tanzania. Nampenda sana huyu mchezaji. Ni mchezaji ambaye anacheza vizuri, ni mchezaji ambaye anajituma sana na anamashabiki wengi sana wanaompenda. Nampenda sana chama.

Ndiyo, napenda kuimba sana. Ijapokuwa sauti yangu siiamini kama ni nzuri, lakini napenda kuimba kwa sababu. Nikiwa naimba akili yangu inakuwa ina-relax na huwa navutiwa na sauti yangu. Ijapokua wengine huwa wananiambia sauti yangu sio nzuri lakini naamini. Najua kuimba vizuri na watapenda sana kunisikiliza.

Wakati wa mapumziko wa mchana huwa napenda kulala nipumzisha akili yangu kidogo ili nitakapo amka niendele kufanya vitu vingine vya msingi niendele kutulia na niweze kufanya kazi zangu vizuri kwa utulivu. Kwa hiyo nikipata mapumziko mda wa mchana huwa napenda sana kulala.

Napenda sana kula wali, kuliko ugali, kwa sababu nakuwa nina furaha sana pale nikila wali. Na wali ni mtamu sana kuliko ugali. Na ni kazi rahisi sana kupika wali, kuliko ugali pia. Kwa hiyo huwa napenda sana kula wali, kuliko ugali. Haswa pale ukikutana na mchuzi ambao umeungwa vizuri, mchuzi wa nyama. Napenda sana.

Huwa napenda kufua nguo mara moja kila wiki. Muda wa wikendi pale ambapo ninakua nimetulia, sina kazi nyingi tu napenda sana kufua nguo zangu. Na pale ambapo nakua nimetulia zaidi ndio nitaeza kuziangalia kwa ukaribu, ili kusudi zikikauka niweze kuzianua na kuzikunja na kuzieka kabatini kwa ajili ya kuvaa siku nyingine.

Napendelea vyatu vya kufunga. Kwa sabu vyatu vya kufunga huwa vinanifanya nakuwa hulu pali ninapotembea na hata vinipi shida labda kwa kuvulika kwa bahati mbaya au kwa namna yoyote hile kwa hiyo huwa napendelea sana vyatu vya kufunga na hasa pale ninapokuwa kazini kwangu. Vinanifanya nakuwa hulu zaidi.

Wakati wa usiku hua nafanya kazi vizuri zaidi kwa sababu kuna kuwa na utulivu wa kutosha, kunakuwa hamna kelele nyingi na vitu vyangu hua vina kuwa vimejipangilia vizuri. Kwa hiyo nakuwa na utulivu sana na kazi zangu hua nazifanya vizuri kwa kutulia na kwa kuzingatia kila kitu kwa msingi sahihi.

Nina mahusiano mazuri kati ya wazazi wangu au wazee wangu kwa sababu najua pale ambapo unakua nimeeka mahusiano mazuri kati ya wazee wangu kuongea nao vizuri na kuwaheshimu ni jinsi ambavyo nakuwa natengeneza baraka na hata kupata ushauri mzuri na kunionyesha ni njia gani nipite, njia gani nisipite huwa nitapata kwa urahisi sana. Kwa hiyo mazingira yangu au mahusiano yangu mimi na wazee wangu ni mzuri.

Kwa ajili ya kujiandaa na mkutano, huwa napenda kujua kwanza huo mkutano unahusu nini. Na pia huwa napenda kuandaa nguo ambazo zitanifanya nikivaa, nikiwa katika huo mkutano. Nijihisi niko huru na niweze kusikiliza kwa makini katika mkutano. Na pia huwa napenda kuuliza maswali kwa ajili ili nieze kuelewa. Kwa hiyo naandaa maswali yangu baazi kwa ajili ambayo nitaenda kuuliza kipindi cha mkutano.

Huwa na kunywa maji kiasi cha lita mbili kwa siku. Kwa ajili ya kuzuia magonjwa mbalimbali ya ndani ya mwili na kufanya mwili wangu uweze kufanya kazi vizuri. Kwa sababu unajua maji ni muhimu pale ambapo nitakosa kunywa maji kama lita mbili ndani ya siku. Huwa kichwa kinaniuma sana. Kwa hiyo ndani ya siku huwa na kunywa maji kama lita mbili.

Huwa na jistawisha na wakati walikizo kwa kufanya biashara zangu za hapa na pale na pia kwa ajili ya kutembelea sehemu mbali mbali ambako kuna husiana na masomo yangu kwa ajili ya kujifunza vitu mbali mbali na kuwasiliana na watu vizuli hili niweze kupata ujuzi zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni teknolojia ya Huawei. Huwa nawafuatilia sana na kuangalia vitu vyao vingi ambavyo wanavifanya. Na sasa pale ambapo wameamua kujiunganisha na wanafunzi, kufanya vitu vingi na kuashinanisha wanafunzi ili kupata wanafunzi wenye teknolojia na kuwaingiza katika mambo yao. Kwa hiyo kampuni ambayo ya teknolojia ninayoiamini ni Huawei.

Ndio, napenda sana kujifunza historia. Kwa sababu historia inatuambia ni jinsi gani, binadamu aliishi na kuyaweza mazingira katika kipindi cha nyuma. Hiyo inaeza ikatusaidia sisi kutatua matatizo mbali mbali ya kipindi hiki kwa kufuata njia ambazo wazee wetu wa zamani walizitumia kipindi hicho.

Ndio, napenda sana kunywa maziwa. Kitu cha kwanza kwa sababu maziwa ni matamu. Na pia mazingila maziwa huwa inasaidia sana kutoa sumu ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo, pale ambapo tunakuwa tumekunywa maziwa huwa tunaukinga mwili wetu zidi ya magonjwa mbali mbali na hasa pale ambapo ninakua nimefanya kazi ambazo zimepelekea kuungia gumbi jingi sana huwa napendelea kutumia maziwa.

Muziki ambao napenda kusikiliza kwa muda mrefu ni muziki wa bongo Flava. Huu ni muziki ambao unakuwa unaimba vitu vingi sana vingine vya mafunzo na vingine vya mapenzi. Na wasanii wengi ambao huwa napenda sana kusikiliza nyimbo za bongo Flava kupitia wao kwa hiyo. Huu ndio muziki ambao huwa nauplay sana pale ambapo ninakuwa nimetulia na nipo nyumbani.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kuenda kuwatembelea watoto yatima katika kituo ambacho tupo jirani nacho. Hicho kitendo kilinipa moyo sana ya kwamba kuna watu ambao wanaishi katika mazingira magumu ambayo sisi huwa tunayachukia maisha yetu lakini kumbe kuna watu wanatamani hata maisha kama yetu. Hivyo nadhani ni kitendo kizuri ambacho nilikifanya ambacho kimenifundisha mengi sana makubwa.

Kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wangu, huwa naweka muda wa ziada. Kwa ajili ya kufanya mambo yangu mengine ambayo yanakuwa na msingi, tofauti na masomo au tofauti na kazi. Kwa ajili ya kuongeza kipato au uzalishaji katika maisha yangu. Hiyo ndo sababu ambayo unakuwa naifanya kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.

Kwa muda ambao huwa napenda kuenda maktaba ni muda ambao tunakuwa hatuna vipindi darasani na muda ambao nakuwa nimemaniza kazi zangu nimetulia kwa ajili ya kuenda kufuatilia vitu ambavyo mwalimu wetu darasani anakuwa kwa wakati mwingine ametuagiza kuenda kufuatilia au sisi wenyewe tu tumetamani kuenda kujua vitu ambavyo hatujaambiwa na walimu wetu.

Ndio, napenda hesabu. Kwa sababu hesabu, huwa inaifanya akili yangu kufikiria zaidi na inaifanya akili yangu kuchangamka sana na kuwaza mambo vizuri. Kwa hiyo pale ninapukuwa ninafanya hesabu, huwa nafurahi sana na kuchangamka. Hii ndio sababu ambayo inanipelekea sana mimi kufanya hesabu na huwa nafurahi zaidi nikifanya hesabu mimi na rafiki zangu.

Mahali ambako na tamani ninje kwenda ni milimani. Ili niweze kwenda kupata hewa nzuri na utulivu wakili. Ni kaone hata wanyama ambao napatika na mahali huko. Na kitu ambacho na tamani ninjea kukifanya huko ni chukue picha nyingi sana ambazo zita huja kwa ukumbusho kwa ngu. Na ambayo napenda ni ile uenda naye ni rafiki ya ngu yoyote yule ambaye ata tamani kwenda na mimi. Na nitaitaji kutembea kwa mda mwingi sana kwa ajili ya kuona vitu vingi na kufurahi zaidi.

Mji wangu nilipozaliwa ni mzuri sana na naupenda sana. Kwa sababu ni mji ambao umeturia, ni mji ambao wenyeji wake, wamechangamka vizuri na ni wachapa kazi pia. Na vitu vya kuvutia huko ni kuwa na ushirikiano. Mji wangu huo una ushirikiano sana katika vitu mbalimbali kama misiba na hata shere. Kitu ambacho ninakumbuka utotoni ilikuwa ni michezo ya watoto ambao tulikuwa tunaitumia kucheza kwa mda mrefu sana. Hadi tukisahau kuenda nyumbani. Na kinachofanya mji wangu kuwa maharumu ni ule ulimaji kwa wingi sana na kupata mazao ya kutosha sana na hata kusaidiana pale ambapo kuna kuwa na shida maharum. Na itaji kuenda kule pale ambapo nitakuwa nimemaliza masomo yangu na hata kupata kazi.